Nyumba inahitaji kusafishwa leo vumbi limejaa kila mahali. Nitaanza na chumba chakulala nifunge vitanda vizuri vyombo vya kuchomea vikozi vinahitaji kusafishwa sakafu lazima ifagiwe na kupanguliwa ninahitaji kusafisha bafuni pia. Iwe safi kabisa. Kazi ni nyingi lakini nitafanya pole pole. Nitawasha muziki, nifanye kazi ikiwa na furaha. Watoto watanisaidia kupanga vitu vyao. Nyumba, safi, inatoa amani ya moyo. Ninafikiri na nita tumia saa mbilitu. Baadaya kusafisha, tutakaa kwenye nyumba, safi na kupumzika.

Kwa sasa, njie usafiri nayotumia kila siku hutengemea ratiba na umbali wa shuguli nilizonazo. Mara nyingi ninapendelea kutumia usafiri wa uma kwa sababu ni raisi unaokoa garama na hunipa nafasi ya kupumzika na kupanga mambo yangu nikiwa safarini. Wakati mwingine hutumia basi au matatu hasa ninapokwenda kazini au suleni. Kukua hunifikisha kwa wakati bila msongo kwa kuendesha mwenyewe kwenye foleni. Pia kutembea kwa miguu nij ia inayipenda sana edapo ubalisi mrefu. Kutembea hunisaidia kufanya mazoezi mepesi ya mwili. Kufikiria kwa utulivu na wakati mwingine hata kupata mawazo mapya. Ninapenda kutembea asubui au jioni, aza hali ya hewa inapokuwa zuri. Katika baadhi ya siku, asa ninapokuwa na haraka hao ninaitaji kufika maali. Pasipo, raisi kufika kwa usafiri wa uma, hutumia pikipiki, bodaboda jia hii, ni haraka na unisaidia kuepuka foleni ndefu. Ingawa ninaakikisha usalama kwa kuvaa kofia ngumu au na kuchagua kuendesha ju waaminifu. Kwa ujumla nina nachagua jia ya usafiri kulingana na muda garama, usalama na uraisi. Nina jitahidi pia kuzingatia mazigira kwa kupunguza matumizi ya usafiri unaochafuwa hewa inapoezekana. Kwangu usafiri si tu jia ya kufika ninakokwenda. Mbali pia ni muda wa utafakari kujipanga na kujianda kwa shuguli za siku.

Ndiyo, napenda kupiga picha na kwangu kupiga picha ni zaidi ya kubonyeza kamera tu. Njia ya kuhifadhi kumbukumbu, kueleza hisia na kusimulia hadithi bila maneno. Kila picha huwa na maana yake, iwe ni ya tukio maalumu, mazingira ya asili au watu ninao kutana nao katika maisha ya kila siku. Kwanza kabisa, ninapenda kupiga picha kwa sababu hunisaidia kuona dunia kwa mtazamo tofauti. Wakati mwingine, tunapita maeneo au kukutana na watu bila kuzingatia uzuri uliopo. Lakini, kupitia kamera najifunza kuangalia vitu vidogo kama mwanga, wa jua rangi ya anga, tabasamu la watu au mpangilio wa vitu vinavyoonekana vya kawaida. Kupiga picha, hunifanya niwe makini zaidi ya mazingira yanayonizunguka. Pili, kupiga picha, ni njia mzuri ya kuhifadhi kumbukumbu. Kuna matukio ambayo huwezi kuyakumbuka kwa undani baada ya muda lakini picha huweza kurudisha hisia za siku hiyo. Picha za kifamilia, marafiki, safari au matukio muhimu huwa na thamani kubwa sana kwa sababu huunganisha wakati uliopita na uliopo. Mara nyingi picha moja inaweza kukumbusha hadithi nzima aina ya picha ninazopenda zaidi ni picha za mazingira au landscape na picha za maisha za kila siku. Ninapenda kupiga picha za macheo, asubuhi yenye ukungu, barabara tulivu au mandhari ya asili kama miti, maji na milima. Pia napenda picha zinazoonyesha maisha halisi ya watu, kazi zao, tabia zao, na hisia zao kwa sababu picha zao hizo huonyesha uhalisia wa jamii. Kuhusu vifaa si lazima kuwa na kamera ya gharama kubwa ili kupiga picha zuri. Wakati mwingine, hata simu ya kawaida inaweza kutoa picha nzuri endapo mtu anauelewa wa mwanga, pembe au muda sahihi. Kilicho muhimu zaidi ni jicho la mpiga picha, si kifaa pekee. Hata hivyo, inahitaji kujifunza kuhusu mbinu za msingi kama mpangilio wa picha, matumizi ya muanga, asili na pembe bora. Kupiga picha, hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Wakati, inapokua nimechoka, au nina mawazo mengi kuchukua muda kupiga picha, hunipa utulivu. Unifanya nijikite katika muda uliopo na kusahau changamoto nyingine kwa muda mfupi. Ni aina ya burudani yenya, manufaa, kiakili na kihisia. Zaidi ya hapo kupiga picha ni njia ya kujifunza na kujiboresha. Kila picha ninayoipiga hunipa nafasi ya kujidhamini. N inini nilifanya vizuri, ni wapi nawezaboresha na ni mbinu zipi ninaweza kujifunza zaidi. Hii hunijenga kuwa mtu mvumilivu na mwenye ubunivu. Kwa jumla kupiga picha ni shauku inayochanganya ubunivu, kumbukumbu na mawasiliano na njia ya kuonyesha jinsi ninavyoona dunia na pia na kuunganisha watu kupitia picha hata kama si mtaalamu ninaamini kila mtu ana uwezo wa kupiga picha zenye maana endapo atazingatia mazingira na hisia anazotaka kuonyesha.

Kwa kawaida, ninajitahidi kunywa maji ya kutosha kila siku kwa wastani wa kati ya gilasi, sita hadi nane ingawa kiasi hicho kinaweza kubadilika kulingana na hali ya siku, hali ya hewa na shughuli ni nazofanya. Kunywa maji ni jambo muhimu katika maisha yangu kwa sababu maji ya na mchango mkubwa katika afya ya mwili na akili. Kwanza kabisa, maji ni muhimu kwa huendeshaji wa mwili kwa jumla. Mwili wa binadamu una asi asilia kubwa ya maji. Na bila maji ya kutosha, mifumo mingi ya mwili haiwezi kufanya kazi vizuri. Ninapo kunywa maji ya kutosha, najihisi mwenye nguvu zaidi nina umakini mzuri na nachoka kwa kiwango kidogo. Pia hunisaidia kuepuka maumivu ya kichwa ambayo mara nyingi husababishwa na u. Punguvu wa maji mwilini. Asubui, mara nyingi huwanza siku yangu kwa kunywa gilasi moja hau mbili za maji. Hii hunisaidia kuamusha mwili baada ya usingizi wa usiku na kusaidia mfumo. Mnyenyo wa chakula kuanza kazi. Wakati mwingine, huongeza maji ya uvungu vungu au maji yenye kipande kidogo cha limau ili kusaidia mnyenywo na kuongeza hamu ya kunywa maji. Katika mchana, hasa ni napo kuwa kazini au shuleni, hujitahidi kubeba chupa ya maji. Huu hunikumbusha kunywa maji mara kwa mara. Badala ya kusubiri hadi ni hisi kiu kali. Nimejifunza kuwa kiu kali ni ishara kuwa mwili tayari unapunguvu wa maji. Hivyo ni bora kunywa maji kabla ya kufikia hatua hiyo. Hali ya hewa pia huwathiri kiasi cha maji ninayo kunywa. Wakati wajoto kali, hunywa maji mengi zaidi kwa sababu mwili hupoteza maji kupitia jasho. Katika hali kama hizo, ninaweza kunywa gilasi adi tisa hau kumi kwa siku. Vile vile ninapo fanya mazoezi au kazi zito kunywa maji zaidi ili kurejesha maji yanayopotea kwa upande mwingine. Wakati wa baridi au ninapo kunywa sina shughuli nyingi. Kiasi cha maji kina weza kupungua kidogo lakini ninakikisha sipungui kwa kiwango cha chini kinachopendekezwa. Atakama sina kiu sana. Huji kumbusha kuwa mwili bado unahitaji maji. Kunywa maji pia hunisaidia katika mmeng'enywo wa chakula. Ninapo kunywa maji kabla hau baada ya kula. Chakula huu umeng'enywa vizuri na hupunguza matatizo wa kama kuvimbiwa. Pia maji husaidia kusafisha mwili kwa kutoa taka pia mkojo na jasho. Nimengudua pia kuwa kunywa maji ya kutosha husaidia ngozi kuwa na afya zuri. Ngozi yangu huonekana yenye unyevu nyevu na afya ninapo kunywa maji ya kutosha. Tafauti na ninapo punguza unywaji wa maji ambapo ngozi huwa kavu na kuchoka. Kwa jumla naweza kusema kuwa nakunywa maji ya kutosha. Kadri ninavyo weza. Kwa lengo la kudumisha afya bora na maisha yenye nguvu. Kunywa maji si jambo la anasa bali ni hitaji la msingi nitabia ndogo lakini yenye faida kubwa sana kwa afya ya sasa na ya baadaye.

Ndio, napenda kupika. Na kwangu kupika si kitu. Si kazi ya kila siku mbali pia ni shughuli ya kujifunza, ubunifu na kujitunza. Kupika hunipa fursa ya kuandaa chakula kwa mikono yangu mwenyewa. Kuchagua viungo ninavyopenda na kuhakikisha chakula. Chenye afya na ladha zuri. Kwanza kabisa napenda kupika kwa sababu hunipa uthibitisho kile ninacho kula. Ninapopika nyumbani ninaweza kupunguza mafuta mengi, chumvi au sukari kupita kiasi. Hii hunisaidia kula kwa afya bora na kujali mahitaji ya mwili wangu. Pia naweza kuchagua vyakula vinavyofaa hali yangu ya kiafya au ratiba yangu ya kila siku. Pili kupika ni njia ya kuonyesha ubunifu. Kuna wakati napenda kufuata mapishi yaliopo lakini mara nyingi hujaribu kubuni ladha mpya na kwa kuchanganya viungo tofauti. Kwa mfano, naweza kubadlisha viungo vya kawida na kuongeza mboga au viungo vya kienyeji ili kupata ladha ya kipekee. Hi hunifanya nipate furaha ninapoona, chakula kikiwa kizuri na kitamu. Kupika pia hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Baada ya siku refu ya kazi au masomo, kuingia jikoni na kuanza kupika hunipa utulivu. Harufu ya chakula, sauti ya kupika na mchakato wenyewe hunifanya, nijisikie huru na mwenye furaha. Ni kama aina ya tiba ya akili. Aina ya chakula ninayopenda kupika pamoja na chakula vya nyumbani ni kama wali, ugali, mboga za majani na vyakula vya kitamaduni. Pia napenda kujaribu vyakula vya mataifa mengine kama pasta, supu au vyakula kiasia ili kupanua maarifa yangu ya upishi. Kupitia hilo nimejifunza kuwa kupika ni sanaa inayounganisha tamaduni tofauti. Kupika hunifundisha pia uvumilivu na nidhamu. Kuna vyakula vinahitaji muda mrefu kupikwa au kufuata hatua ya umakini. Hii hunifanya nijifunze kuwa mvumilivu na makini. Pia hujifunza kupanga muda mrefu, muda vizuri hasa ninapopika kwa ajili ya familia au wageni. Isitoshe, kupika hunisaidia kuimarisha uhusiano na watu wengine. Ninapopika kwa ajili ya familia au marafiki, huwa ni njia ya kuonyesha upendo na kujali. Kushiriki chakula pamoja huleta furaha na kuimarisha mshikamano. Mara nyingi mazungumzo mazuri huanzia mezani wakati wa chakula. Hata hivyo si kila wakati nina hamasa ya kupika. Kuna siku ninapokuwa nimechoka sana au nina ratiba ngumu na ninapo uona ni changamoto kuingia jikoni. Katika hali kama hizo, hujaribu kupika chakula rahisi au kupika kwa wingi ili nikitumie siku nyingine. Hii hunisaidia kudumisha tabia ya kupika hata wakati wa shughuli nyingine. Kupika pia ni fursa ya kujifunza mambo mapya. Kupitia video au vitabu. Vitabu au ushauri wa watu wengine. Nimejifunza mbinu bora za kupika. Matumizi sahihi ya viungo na njia za kuandaa chakula kwa haraka bila kupoteza ubora. Kila siku jikoni huniongezea ujuzi mpya. Kwa ujumla, naweza kusema kuwa napenda kupika kwa sababu kuna faida nyingi zinazokuja na afya bora, ubunifu, furaha na uhusiano mzuri na wengine. Kulika hunifanya nijisikie huru na mwenye uwezo wa kujitegemea. Ni shughuli inayochanganya mahitaji ya kila siku na furaha ya ndani.